Kwanza kabisa, ninapokuwa wa mradi mpya wa kazi, ninaanza kwa kupanga na kuelewa malengo ya mradi. Hii inamaanisha kujua hasa ile kila mradi unalenga kufanikisha. Ni nani atakaye husika na ni muda gani unaitaji kumalizika. Bila mpango mzuri, mradi unaweza kushindwa au kuchukua muda mrefu kuliko lililo kusudiwa. Baada ya hapo, ninakusanya mawazo na rasilimali na taarifa muhimu. Hii inaweza kuwa vifaa vya kazi, taarifa, za wateja, au soko, au hata msaada kutoka kwa watu wenye ujuzi maalum kujua nini na nini kinaitajika kuna nisaidia kuanza mradi kwa urahisi na bila kushindwa mapema pia hugawa mradi kuwa sehemu ndogo ndogo ili iwe rahisi kushugulikia kila sehemu ndogo huwa na kazi yake maalum na muda wake wakumalizika kwa njia hii ni rahisi kufuatilia maendeleo na kuhakikisha kila kitu kila kitu kinakwenda kama kilivyo pangwa.

Ninapenda rangi nyepesi na tulivu kwa ukuta wa chumba. Kama vile buluu ya anga kijani nyepesi hau bahinge. Rangi hizi hunipa hisia ya utulivu na hutoa mazingira mazuri ya kupumzika au kufikiria hasa ikiwa chumba kinatumikakwa kulala au kusoma pili rangi nyepesi hunifanya huifanya chumba kionekane kikubwa na safi chumba chenye rangi nyepesi mara nyingi huchangia mwanga mzuri kuenea vizuri na kufanya mazingira ya ndani yawe rafiki zaidi hii ni muhimu kwa hisia ya furaha na utulivu ndani ya nyumba zaidi ya hilo napendalea rangi zinazofanana kwa urahisi na fanicha na mapambano kwa mfano rahisi rangi nyepesi zinazoweza kuendana na fanicha ya mbao vitambaa vya rangi ya kawaida na mapambo madogo ya kioo au picha hii hufanya chumba kiwe na mtindo mzuri wa kuvutia.

Napendelea kufanya kazi na wengine ingawa pia naweza kufanya kazi peke yangu ni napo itajika kufanya kazi na wengine hunipa nafasi ya kubadlisha mawazo kujifunza mitazamo tofauti na kupata solution bora zaidi wakati watu wanashirikiana kazi nyingi huwa rahisi na matokeo yanakuwa mazuri zaidi pia kufanya kazi kwa hitimu huniongezea motisha nikiwa na wenzangu na jisikia kuwajibika zaidi ninapata nguvu ya kuendelea hata pale kazi inapo kuwa ngumu mawasiliano na ushirikiano hunisaidia kuepuka makosa na kukamilisha kazi kwa haraka zaidi hata hivyo kuna wakati kufanya kazi peke yangu kuna kuwa muhimu asaa kazi sinazo itaji umakini mkubwa au ubunifu wakina kati katika hali hiyo napenda utulivu ili niweze kufikiria vizuri.

Napendelea kuwasiliana kwa kutuoa mazungumzo au kueleza mambo yanayoendelea nchini au yananyoendelea na mandhari nilio tuliyo hapo. Hii ni sababu hii huipa nafasi watu au watu kuniamini zaidi. Hii ni kupata mazungumzo ya ana kwa ana au mazungumzo ya simu. Mazungumzo ya hna kwa ana hunipa nafasi ya kuelewa hisia na lugha ya mwili ya mtu. Na nikizungumza uso kwa uso au ana kwa ana ni rahisi kuona kama mtu anaelewa na furaha au ana wasiwasi hii husaidia kujenga uewelewano mzuri kuimarisha mahusiano pia na kutumia simu au ujumbe wa mandishi hasa pale ninapokuwa na kikwazo kupitia simu ninaweza kuwasiliana haraka na kupata majibu wa kwa wakati ujumbe wa maandishi aunisaidi hasa kwa mambo mafupi au taarifa ya haraka bila usumbufu mkubwa.

Ndio, napenda kuenda pwani pwani ni hali ya kipekee sana. Upepo mwanana, sauti ya mawimbi na mwanga wa jua vinanipa utulivu wa akili. Ni mahali pazuri pa kupumzika, kufikiria na kuachana kidogo na pilka pilka za kila siku napenda hasa kutembelea fukweni asubuhi au jioni. Maji yakiguza taratibu pia pwani ni sehemu nzuri ya kufurahia vyakula vya bahari. Kupiga picha na hata kufanya mazoezi mepesi kama kuogelea au kukimbia ufukweni.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ni pale nilipopata ajali ndogo barabarani, nilipokuwa bado mdogo lakini si sana. Nilikumbuka karibu, nilikimbia karibu na gari ilo kuwa linatoka ghafla na hisia ya hofu na mshangao ilikuwa kubwa sana. Mwili wangu ulijaa hofu na moyo ulikiimbia kwa kasi lakini kwa bahati nilinusurika bila kuumia vibaya. Kumbukumbu hilo inanikumbusha umuhimu wa tahadhari kila ninapo kuwa barabarani hii pia ilinifundisha kuwa dhahiri na kuzingatia mazingira badala yakufanya mambo kwa haraka au bila kuangalia. Hata sasa nikikumbuka tukio hilo na jihisi tahadhari na hofu kidogo lakini pia furaha ya kuishi. Zaidi ya hapo kumbukumbu hii yakutisha imenisaidia kuwa mtu wa makini na mwenye uangalifu katika maisha. Hii ni mfano wa jinsi tukio la kutisha linaweza kutufundisha kitu kizuri kama kuwa makini, kuthamini maisha na kuepuka athari zisizo za lazima.

Naam, napenda kutumia video kwa mawasiliano kwa sababu ni njia nzuri ya kueleweka vizuri zaidi kuliko ujumbe wa maandishi kutumia video mtu anaweza kuona uso hisia na lugha ya mwili wa mtu anayezungumza jambo linalosaidia kuelewa ujumbe kwa usahihi hii zaidi pili, video ni nzuri hasa pale kuna maelezo ya kina na au mafunzo kwa mfano nikiwa na wenzangu au marafiki kutumia video kunasaidia kueleza jambo lisilo rahisi kueleweka kwa maandishi tu pia katika kazi au masomo mtandaoni video ni rahisi kutu kuonyesha mfano hatua kwa hatua na kufanya mawasiliano kuwa ya uwazi zaidi zaidi hapo kutumia video huleta uhusiano wa karibu na watu hata kama wapo mbele kijiografia inaonekana kama mtu yupo karibu jambo linalo ongeza urafiki amani na hisia nzuri katika mawasiliano.